Ninaifi katika nyumba la ghorofa, lenye mjengo wa apartment, ni nyumba iliyo katika mazingira yasiyo na manyumba mengi, kuna uwanja, na pia kuna mahali pa kutulia, nilihamia huku mwaka wa 2024.

Ningependa kutembelea mji wa Paris ulio Ufaransa ni mji ulio na historia nyingi, pia unapendeza kutokana na picha nilizo ona pia ni mji ulio na hadithi na historia ndefu Ningependa kuzisikia na pia kujionea mwenyewe.

Ili kujitunza najipatia wakati mzuri wa kupumzika ambapo ninapumzika kwa kulala vizuri, kwa kula vizuri Pia kwa kufanya mazowezi, kunywa maji na pia kuwa na wakati na marafiki.

Hali ya hewa ninayoipenda ni wakati wa kiangazi kunakojua. Ni wakati ninaopenda kwa sababu unaweza kusafiri na kuiona nchi bila kudhibitiwa na mambo kama baridi ama mvua.

Nchi ya ambayo ningependa kutembelea ni nchi ya Marekani, hii kwa sababu ni nchi kubwa iliyo mandhari tofauti tofauti, ningependa kutembelea miji tofauti kama vile New York, kama vile Austin, Texas, na pia kama jiji la Los Angeles.

Ndiyo ninapenda kujaribu vyakula vipya hasa ninapotembea na kuzuru maeneo mapya hiii kwa sababu inanionyesha mila na utamaduni ya eneo nililotembelea na pia kuweza kujuana na wanaoishi huko jinsi wanavyo tayarisha chakula na vyungo wanavyo tumia.

Ninajenga mahusiano na wafanyi kazi wengine kwa kuwapa usaidizi wanapohitaji na pia kwa kuwahusisha katika kazi yangu kwa kuuliza maswali, kuuliza usaidizi na pia kwa ku kupata wakati wa kuongea mambo si ya kazi.

Ninapendelea sana tishati kwa sababu hile ni vazi ambalo unaeza kulivalia katika mandhari tofauti kwa mfano nyumbani unapotulia kama unapoona marafiki na mara nyingine pia unapoitembelea Unapo kimbia infini.

Ninatumia sana sana wifi, hii kwa sababu inaniwezesha kutumia katika mashine tofauti kama vile tv, tarakilishi ya nyumbani na pia katika simu kwa kadhaa, pia inabei nafuu ukilinganika na deta ya simu.

Mafunzo ambayo ningepata ningependa kupata kazini ni mafunzo ya kuendelea kutumia artificial intelligence kwa sababu nilivyo ona mtandaoni inarahisisha kazi na pia ni jambo mpya litakalokuja kubadilisha tunavyofanya kazi.

Mandhari yangu kwa hapa nilipoketi ninaona kwa umbali nyumba lingine la gorofa lakini hapa katikati ninaona maegesho ya gari pia kuna uwanja panapochezea watoto.

Timu ni nayoipenda wa mipira wa miguu ni timu ya Manchester United. Nilianza kushiriki timu hii, tangu nikiwa mdogo, ni jambo nililofunzwa na baba yangu. Mchezo ninaoukumbuka sasa hivi ni mchezo wa Manchester derby ambapo timu hii ilieza kushuhudia ushindi.

Ninapanga kazi yangu ya kila wiki kwanza kwa kuiangalia mambo ninaohitajika kuyafanya lile wiki na pia kuangalia pia na wenzangu ili tuweze kujua nani ataeza kulifanya jambo lipi.

Ninapendelea kitanda kizuri, kinachoniwezesha kupata usingizi mzuri, kupata kulala vyema, ili nipumzike niweze kuendelea na mambo yanayo kuja kesho.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni chakula aina ya pilau Hii ni kwa sababu ni chakula kinacho ni kumbusha utotoni na napenda kukila sana nyumbani, sana sana kinapotengenezwa na mama Siwezi kumbuka mara ya kwanza kukila sababu nimekula tangu nikiwa mtoto.

Kila jioni, kabla ya kulala, ninajitayarisha kwa kula chakula cha jioni, kisha kushiriki kwa muda wa familia, ninapoongea na kujuliana hali na familia yangu, kisha ninaoga kupiga mswaki na kuingia kitandani.

Ninasherehekea mafanikio ya timu Kwa kuahusisha tulio pata mafanikio yale nao sana sana hii niwafanyekazi wezangu Tuna kumbuka kila mtu alichokifanya na kuajulisha kwa kuambia kwamba kazi yao ndio iliofanya tuyapata yale mafanikio.

Ndiyo, ninapenda kusoma maoni mitandaoni Hii inaniwezesha kupata na kujua mambo mapya na pia kuiangalia mambo kwa upya inaniwezesha pia kujua mambo tofauti yanayoendelea Kwa sababu sina ujuzi wote duniani.

Tunawasiliana na wafanyekazi wenzangu sana sana kwa kutumia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp Pia tunatumia mitandao kama TikTok na pia kwa kutuma barua pepe.

Mchezo ninaopenda katika olimpiki, ni mchezo wa riadha, hasa riadha ndefu kama vile kilomita elfu tano, or rather mita elfu tano, mita elfu kumi, na pia mbio za marathoni.

Kinachonifanya kufurahia sana, ni kuwa na familia pamoja na marafiki. Hii ni kwa sababu inaweza kujuliana hali na wao na kupiga kuweza kupata wasia jinsi ya kuendeleza mambo tofauti tofauti.

La, siishi mahali nilipozaliwa Hii ni kwa sababu nilitoka nilikozaliwa Nilipoenda chuo kikuu Baada ya kumaliza na kuhitimu katika chuo kikuu Nilipata kazi katika jiji lingine na nikahamia huko ninapoishi hadi wa leo.

Ndio, ninapenda kuogelea. Ni jambo ambalo linanifurahisha hasa nyakati za wikendi kulipo na joto sana. Inanisaidia kupumzika, kutuliza mwili. Na papo hapo, ninapata mazoezi.

Ndio ninapenda kupanda milima hii ni kwa sababu inaniwezesha kupata mazoezi na pia kupunga hewa inanisaidia pia na kuondokea juji na mambo yake kama vile trafiki kelele na mambo mengine ni jambo ambalo ninge recommendi kwa kila mtu.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya uandishi. Imeniwezesha kutayarisha maandishi mengi kutoka ripoti, barua pepe, memo kazini, pale pale na jumbe tofauti.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuangalia mambo tuliyo ya weza kumalizia katika mwezi uliopita na pia kwa kukusudia na kuangalia lengo la kampuni katika mwezi na mwaka tulio.

Kila asubuhi ninapo amka, ninapiga swala, kisha kuingia bafuni kuoga na baada ya kupiga mswaki Napo malizia, ninawa kila chakula cha asubuhi, sana sana iwe coffee, iwe kahawa na chakula kingine.

Kwa kawaida nina kichaji kifaa changu mara moja kwa siku Lakini kwa kulingana na matumizi pia ni inaeza hitajika kukichaji tena sana sana ni nakichaji ninapolala ili kuniwezesha kwe kushinda siku ijayo na kifaa kilicho na chaji.

Mchezo ambao nengependa kujaribu ni mpira wa vikapu yani basketball Hii ni kwasababu ni mchezo unawonekana kuwa na wapinzi wingi Pia unaonekana kulipa vizuri na Unaupa umwili mazoizi.

Kazi ya nyumbani ambayo sipendi ni kazi ya kuosha vyombo Hii ni kwa sababu vyombo kwangu vinanikalia vichafu na pia vilivyopata uchafu wa mtu binafsi Ninapo yangalia mabaki katika sahani pia na inanipa inani chafua moyo.

Kila ninapoamka, ninaanza kwa kuswali kabla ya kutoka kitandani Kisha ninaenda kuoga na kupiga mswaki Baada ya kuvaa, ninaenda kukila kiamsha kinywa sana sana kahawa na kupanga siku yangu.

Jukumu ninalolipenda zaidi ni kuenda sokoni ama madukani. Hii ni kwa sababu inaniwezesha kupatana na watu wengine kujuliana hali na wanaoishi karibu. Pia inaniwezesha kujua ni chakula ama vifaa vipi vilivyo dukani kwa hivi ama sokoni kwa hivi sasa.

Ndiyo nimewahi kuona bahari, bahari nililoliona ni bahari la bara hindi, ndilo Indian Ocean sana sana nimeliona kutoka mji wa Mombasa Lakini pia ninapotembelea maeneo mengine kama vile Diani la Daresalam.

Tunaposhirikiana na marafiki tunapenda kula na kunywa pamoja na kuongea, kujuliana hali Pia tunakuwa na mchezo kama vile mchezo wa video siku nyingine tutakuwa tunatembeleana ama kutembea na kuzuru nchi kwa pamoja.

Ndiyo, ninakipenda chakula kitamu, hasa kilicho pikwa nyumbani. Chakula kitamu kwangu ni chakula kilichopikwa kwa mapenzi na pia kwa kutumia viungo. Iwe na pili pili isyio kali sana, lakini pia iwe inayowasha.

Ninapenda kununua vitu mahali tofauti tofauti, sana sana vitu vya kawaida kama tunavyo tumia nyumbani, tunanunua hukutu madukani ama pia katika supermarket, lakini kwa mambo kama manguo tunaenda dukani inayouza manguo sana sana jijini.

Ndiyo, ninapenda kula popcorn, sana sana ninapotazama filamu au movie sababu ni chakula kisichoshibisha vile lakini kina utamu wake na pia kinakupa jambo ama kitu cha kufanya unapotazama.

Kinywaji cha baridi ni nacho kipenda, ni kinywaji cha sharubati, sana sana inapokua baridi. Hii ni kwa sababu inaniwezesha kutulia na pia nitamu, pia inakuchanganya vizuri, ni inashibisha na kukupa snap mzuri.

Wakati wa likizo ninajistawisha kwa kuendeleza masomo, iwe ya kikazi ama ya kishule. Ni vyema pia ninapopata cheti, ninaayo, nitakachoweka kazini ili kuendelea kukua kazini.

Ninayalinda mazingira kwa kutotupa taka ovyo Ninapokuwa na taka taka nikiwa nje ninaibeba na kuipeleka nyumbani inapotupwa mahali inapofaa Pia kwa kutenganisha taka taka inayo oza na isiyo oza kama vile plastiki.

Sana sana najipata nikipenda kutazama mchezo kuliko kucheza hii ni kwa sababu kucheza kuna hitaji mazoezi ya mara kwa mara lakini kutazama kunaweza tu kuingilia mchezo siku yoyote na kutazama.

Ninayapunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mikoba isiyo ya plastiki hasa ninapoenda sokoni au madukani Pia ninapunguza matumizi kwa kutumia chupa za maji za plastiki na kutumia chupa ambayo inaweza kuoshwa na kutumika tena.

Ninafanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubui. Hii ni kwa sababu akili bado sio chovu. Na pia ni wakati ninaoweza kuangalia jambo na kuweza kulikamilisha kabla ya siku kuisha.

Chakula changu cha asubuhi mara nyingi, ninakunywa kahawa, ndiyo coffee, iliyochemshwa na sana sana ikiwa baridi, iliochemishwa na sana sana ikiwa moto na nyeusi bila maziwa, ninaikunywa kwa mandazi ama mayai.

Lengo nililo nalo la muda mrefu kazini, ni kuweza kuimarisha ujuzi wangu na kupandishwa cheo. Ni jambo ambalo nimeweza kuona mazao yake kufikia sasa, kwani nimeweza kupandishwa cheo kidogo hadi meneja, lakini nina imani kwamba nitaendelea kupandishwa cheo zaidi.

Kipawa nilicho nacho, ni kipawa cha uandishi na pia uchoraji. Uandishi nilio, ninaofanya sana sana ni uandishi wa kazini, kutayarisha ripoti na maandishi mengine ya kazini. Pia nisipokuwa kazini, ninafanya uchoraji, iwe kwa rangi ama kwa kalamu.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni zawadi ya viatu mwenyewe nina mapendeleo ama ninapenda sana viatu aina ya sneakers Kwa hivyo rafiki yangu alinipa mwisho wa mwaka uliopita.

Nilipokuwa mtoto nilipenda sana kucheza na kuzuru pamoja na ndugu zangu Tulicheza michezo kama vile kujificha, kuendesha beisikeli na pia kucheza kiwanjani kama vile umichezo wa mpira wa migu.

Ndiyo ninasoma gazeti sana sana ninalisoma gazeti kwenye mtandao lakini pia mara kwa mara ni nalinunua gazeti na kulisoma kutoka dukani ni jambo ambalo huniwezesha kujua yanayoendelea nchini na duniani na na.

Siku za mvua mara nyingi kwangu ni siku zisizopendeza kwa sababu mara nyingi ninajipata ninafaa kuenda kazini na kunapokuwa na mvua, kunapokuwa na ugumu wa usafiri kutokana na trafiki na pia ukosefu wa magari.

Programu ninayotumia kila siku ni programu ya mtandao ya WhatsApp. Hii nikwasababu ninaitumia kujua maendeleo kazini na pia kuwajulia hali jamaa na marafiki.

Ninapenda mikutano isio ya kikazi, iwe yanafanywa kwenye mtandao ama kwa kukutana. Sana sana iwe mikutano iliopangwa vizuri na watu wakaweza kufika mapema na sana sana iwe mikutano ilio na chakula.

Tukio lililo muhimu kabisa katika maisha yangu ni matukio ya kuzaliwa kwa hawa watoto wangu. Hii ni kwa sababu yalibadili mwelekeo wa maisha yangu ni siku ambayo ninayikumbuka kila mwaka na pia ninapowaangalia.

Siipendelei sana mvua kwa sababu kunaponyesha sana inaleta ugumu wakati wa usafiri. Hii ni kutokana na trafiki unapo safiri jijini na pia kwa ukosefu wa magari ya umma.

Ndiyo, ninapenda kwenda pwani, ninapenda kusafiri, aa kazatika upeo wa bahari Kuwona maisha ya wanaoishi, kujua mila na tamaduni zao na pia chakula wanachokipika.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya maua sana sana maua ya rose yananukia vizuri na ni harufu inayopendeza pia ni harufu inayotumika katika manukato.

Kifaa teknolojia nisichoweza kuishi bila ni tarakilishi. Hii ni kwa sababu ni naitumia katika kazi na pia katika masomo na pia katika mawasiliano iwe ya kikazi ama ya kibinafsi.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni chumba chakulana, hii ni kwasababu ni mahali ninapohisi ni pangu pekee yangu, sio kama chumba cha jikoni palipo na wapishi na watu wengine, ama chumba cha wageni ambapo kuna vyombo na watu wengi.

Ndio ninapenda kupika ninapenda kupika sana sana vyakula vilivyo na nyama iwe nyama ya mbuzi ya ngombe ama pia kuku jinsi navyopenda kuipika ni kwa kuipaka viungo kisha kuiweka kwenye oven na kuipa muda.

Mboga ninazopenda kula sana ni mboga aina ya sukuma wiki Hii ni kwa sababu ni mboga inayopatikana kwa uraisi na pia haina mwasho ile kiungulia Unapoikula na pia unaeza ikula kwa vyakula vingi iwe sima ama pia wali.

Hali ya leo ya hewa ni jua lisilokali sana kwa ni kuna mawingu angani joto la leo pia siyo jingi kwa bila jua sio kali sana Kwa hivyo nimeweza kuvalia kaptura pia na short na t-shirt.

Tunapokuwa na familia yangu, tunapenda kupumzika, kujuliana hali na kuongea Pia tunapenda kutembea kuwatembelea marafiki na pia kuzuru inchi Tunapenda kuwatembelea sana wazazi wangu ili waone wajukuu na pia kuona ndugu zao wengine.

Na kwa kawaida siweki pichazangu wa mtandaoni hii ni kwa sababu wa kazi ninayoifanya mara nyingi wanatuhimiza tusiweke pichazetu mitandaoni na pia inisaidia kulinda utu wangu na pia wafamilia yangu ubinafsi wangu.

Ndiyo ninapenda kuchora na ninachora kwa kalamu ama penseli na pia kwa kutumia rangi ni jambo nililoanza nikiwa mchanga ambalo nimeweza kuendelea kuikuza kama ujuzi.

Ndio ninautumia mfumo wa usalama wa vidole kwa kufungulia simu na pia karakilishi. Ni mfumo ambao pia unatumika na benki za kisasa. Hii ni kwa sababu inaimarisha usalama wa vyombo na pia wa akaunti kama vile za benki.

Ninanyolea nywele zangu Kila baada ya wiki mbili Hii ni kwa sababu nywele yangu inamea kwa haraka na pia ninapoinyolea ila na kunipa mazoea pia inanipa urahisi wa Kuisafisha kwa kuosha.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza walipo na changamoto, Kwa kuwapa moyo na kuwapa motisha kwa kuelekeza mambo yaliyo ni kumba hapo mbeleni na nikayaweza kuya kuyaweza.

Ninaenda mahali pa ibada kila juma sana sana siku ya jumapili Hii ni kwa sababu kwa dini ya ukristo tunaenda kanisani siku ya jumapili ni siku inayo niwezesha kujinufaisha kimoyo lakini pia kukutana na watu wengine.

Nina kumbukumbu nyingi kutoka utotoni, nilizoweza kushiriki pamoja na ndugu zangu, ninayo kumbuka sanasana ni kucheza na ndugu zangu, tulikuwa tukicheza uwanjani, nje ya nyumba, kulikuwa na nyasi, ambapo tulicheza michezo tofauti sana sana kandanda na kuendesha baiskeli.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni luga ya kifaransa Hii ni kwa sababu ni lugha inayopendeza kuisikiza na pia ni lugha inayotumika sio tu ulaya lakini pia na nchi kadhaa huku Afrika.

Njia ya usafiri ninayotumia kila siku ni kusafiri kwa gari Ninatumia gari ninapoenda kazini Pia ninapoenda kuku kuwatazama marafiki na pia kuzuru maeneo mengine mjini.

Ninaenda maktabani mara kadhaa kwa mwaka Hasa ninapokuwa na jambo la kufanyia utafiti ama ninapojitayarisha kufanya mtihani Ninayapenda maktaba kwa sababu yametulia ni mahali ambapo unaweza kufanya utafiti bila kusumbuliwa na mambo ya kazi.

Ninapenda chakula kisicho na mafuta mingi Hii ni kwa sababu mafuta mingi yanaharibu afia yako na pia sipendi yanapoteleza iwe mkononi ama pia kwa mdomo Ninawajulisha wanaopika wasinipe kisicho mpika kula kilicho na mafuta mingi.

Wakati ninapojipata na mgogoro na mtu, ninampa nafasi ya kuongea ili niweze kuelewa kwa nini ule mgogoro ukatokea. Na pia jinsi ya kutopata ule mgogoro siku zijazo. Pia ninampa mtu wakati wa kutulia ili tusiwe tusije tukaongea kwa makasiriko.

Mchezaji wa mchezo ninayempenda, ni mchezaji wa mpira wa miguu yaani kadanda, anaitwa Cristiano Ronaldo. Hii ni kwa sababu nilianza kufuatilia ujuzi wake alipo kuchezea timu ya Manchester United, na kisha nimeweza kufuatilia alivyoendelea kuchezea hadi sasa.

Ushauri ambao ningempa mtu mwingine ni kwamba hakuna jambo linalodumu, liwe zuri, liwe baya, hakuna linalodumu. Kwa hivyo unavyo unapopata wakati mgumu jua kwamba hayo pia yatapita. Na pia unapokuwa na mazuri jua kwamba hayo pia yataja kupita.

Ninaandaa ripoti za kazi mara nyingi ya kwanza ninaanza kwa kujitarisha iwe ni ripoti ya mkutano ama ya muda ama ya tukio kwa kutafuta stakabadhi za ule mkutano ama lile tukio na pia kisha kujipa wakati wa kuketi na kuiandika ile ripoti.

Ninamshugulikia muda kazini kwa kujipa wakati mwafaka wa kukamilisha kila jambo Pia ninaweka muda kwa kutumia masaa ya mapumziko Kwa kupumzika iwe ni masaa ya chakula cha mchana ama ninapopumzika.

Ndio, ninapenda kufanya kazi nyumbani, hii ni kwa sababu inaniwezesha kujifanyia kazi ambavyo ningetaka mwenyewe inaniwezesha pia na kujifanyia kazi kwa mikono ili kujikumbusha na kujua jinsi jambo fulani.

Wakati wa baridi kali ninajiweka joto kwa kuvalia nguo zilizo nzito, pia kwa kujifunika na kuvalia soksi ninajitia joto pia kwa kunywa vinywaji moto kama vile chai ama kahawa.

Mfumo wa simu ninaoupendelea ni mfumo wa android Hii ni kwa sababu ni mfumo unapatikana katika simu nyingi na pia unakukubalisha kutafuta simu ya kiwango chochote ni mfumo pia una uwezo wa aina nyingi.

Tabia ya watu inayonichukiza ni watu wanaotafuna chakula kwa nguvu sauti ile inanifinya sana na mara kwa mara nimejipata nikihitaji kuondoka kwa karibu na mtu anayetafuna kwa sauti ama kumwambia atafune vizuri.

Ala sipendi kuyanywa maziwa hii ni kwa sababu mwili wangu una allergy yani musio ambao unaozuia kuweza kusiaga maziwa mara nyingi kinanipa shida ya tumbo kama vile kuumwa na mara nyingine kuendesha.

Mwalimu ni nae mkumbuka kutoka shule ni mwalimu wetu wa kiswahili hii ni kwa sababu mbali nakuwa mwalimu mzuri ni kuja pia akawa na rafiki na tumeweza kukua marafiki sasa wa miaka mingi.

Ninapohitaji msaada ya kazini, ninauliza msaada sana sana kwa tunaofanya na wao kazi inaonyesha umoja kazini na pia inawapa wengine ile motisha ya pia kuuliza msaada kwako pia.

Mwisho wasiku kabla ya kulala Ninapomaliza chakula cha jioni tunakuwa na wakati na familia Tunapojuliana hali baada ya kumaliza Ninaoga na kupiga mswaki Kisha kupiga swala na kuingia kitandani.

Rangi ninayoipenda sana ni rangi ya samawati. Hii ni kwa sababu inapatikana katika miondoko fulani fulani ni rangi iliyo ya bingu na pia rangi iliyo ya bahari na pia inatokezea vizuri kwenye mavazi.

Ninafanya kazi katika idara ya mahakama ni kazi nilioipendelea tangu nikiwa mtoto Niliingilia kazi hii kwa kuona wengine sana sana walio wa kikamo cha chini Wakikosa nafasi ya kupata haki na ndipo nikaamua nitakuwa mmoja wa wasaidizi.

Ninapomaliza kazi ama wakati wa wikendi, ninapumzika kwa kufanya mazoezi mazoezi ninayafanya nyumbani katika gym ama pia kwa kutembea barabarani ni njia inayoniwezesha kutoa fikira kazini na kupumzika akili.

Ninapendelea kusoma habari za mtandaoni Lakini kutoka kwa waandishi waliojulikana Hii ni kwa sababu ni ya bei nafuu kuliko kununua gazeti na pia inaniwezesha kufikia habari kutoka sehemu nyingi nchini na duniani.

Ndiyo ninapenda kuoga kwa maji ya moto Hii ni kwa sababu sehemu ninayo ishi sana sana wakati wa asubuhi na usiku Kuna baridi sana na maji ya moto yana nisaidia kuupa mwili joto pamoja na kusafisha na kusaidia kupumzika.

Ndio, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia Iwepo lakini nitakuwa na jambo ama mambo ya kuniweka ama ya kufanya ile siku kama yawe mazoezi ama yawe vitabu basi nitaweza kushinda bila teknolojia.

Ninachopenda kununua zaidi ni vyakula vya nyumbani sababu ninaweza kununua madukani ama sokoni sana sana ninapoenda sokoni ninapenda kununua matunda yaliyo katika msimu ni chakula bora na pia kitamu.